Jee kazi hii ndio nitakayo ifanya miaka mingi ijayo. Ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu. Lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu. Bado nafanya kazi ile ile. Jee niombe kuhamishwa idara nyingine au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni hatari. Hapa nimejua watu wana mchakato. Ninajua kila kitu lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu. Inahitaji kufikiri kwa makini. Labda ntazungumza na maneja wangu nione kama kuna fursa ya maendeleo niombe msaada wa karibu yangu pia.

Leo, lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani, karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaeza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu. Kwa afya na moyo, na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi, lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia mzuri.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

Jioni hii nitaona nini. Kuna filamu mpya kwenye runinga. Au nisikilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapanda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katumi. Wanafurahia sana tunaweza kuangalia pamoja halafu watoto walale baadaye nitakuwa na muda wangu niangalie filamu yangu nina fiilamu kadhaa sijasoma bado nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.

Je, nichukue basi au pikipiki leo? Basi ni salama lakini linachelewa. Pikipiki ni haraka. Lakini hewa ya baridi inasumbua. Nadhani leo nitachukua basi. Sina haraka sana. Nauli ni shilingi mia mbili tu. Nina nafuu. Nitakaa kwenye dirisha. Niangalie mitaa tunapopita. Napenda kuona watu na shuguli zao za asubuhi. Kila mtu ana hadithi yake. Stesheni yao basi iko mbali kidogo. Nanyuma. Nitatembea dakika kumi. Ni mazoezi mazuri kwa mwili. Nikifika kazi mapema nitakuja kabla ya kuanza kazi.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu je ninazitumia zote. Nadhani nusu tu nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze programu ya ramani pia ninatumia kila siku inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusomo habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi. Saa tatu siku. Lazim nilale mapema. Kisha niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufungua mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi ebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili. Unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu ni wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Mwalimu wangu mwalimu wangu alipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli? Lazima nizungumze naye leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda unacheza sana amesahau masomo. Nitamweleza umuhimu wakufanya kazi washule kwa wakati elimu ni ufunguo wa maisha mzuri bila elimu utakuwa na shida baadae ndo taka nae kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja nitamisaidia kama ana uelewa watoto wana hitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.

Muda wa kumaliza kazi unakaribia sana. Nimebaki tu na siku mbili tu je, nimezima nifanye kazi au zaidi. Usiku leo na kesho. Nitazima simu yangu. Nisije nikasumbuka. Ninahitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi hebu niangalie orodha yangu. Kwanza nikamaliza ripoti ku Kisha Vyelelezo nitaomba wenzangu wanisaidie na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unaniharibisha. Lazima nijifunza kupanga vizuri mapema. Mara nyingi ninasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa lazima nikamilishe. Nitafanya kwa bidii mpaka kazi iishe.